Muda wangu pale kazini mi hushughulikia kulingana na kazi na au pia ata ratiba ambao nimetengeneza. Kama vile asubui nitapata kunywa chai kabla ya kuingia kazini na kabla ya kufanya kazi kwa muda wakati moja na penda kupata pumziko ya akili nisiweze kuchoka sana na pia ikifika wakati wa saa saba naelekea pale kwenye kituwe cha kula pale kazini napata kula na pia kupumzisha akili. Mwili yangu kwa angalao saa moja ua mbili na inapofika pale jioni saa kumi hivi. Nitafunga kazi yangu na kuelekea pale nyumbani ambapo nitapumzika. Na kungoja siku ambayo itakayo fuata ili niweze kuendeleza kazi yangu ya siku. Naam.

Angalao nusu saa kwa sababu wakati mwingi mi ufanya kazi na pia wakati unaopatikana katika mtandao sanasana mi uangalia habari au ata kujulia wenzangu hali ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu hatujazungumza So hivyo basi mi utumia muda wangu angalao nusu saa au saa moja na nusu ikienda sana mtandaoni.